Kinachofanya mazingira yawe mazuri, ni uongozi. Kiukweli, upande wa uongozi yani uongozi ukiwa imara, basi mazingira ya kazi yanakuwa bora. Kwa sababu kama kiongozi ni msikivu, anasimamia, yani yuko anazishika sheria zote za uongozi, basi mimi naamini mazingira ya nakuwa mazuri. Kwa sabu kunapokua na changamoto basi kiongozi anawajibika kuwa muimiri wa utatuzui ya changamoto ambayo inakuwa imetokea katika mazingira ya kazi.

Sana, nawapenda sana hawa wanyama. Paka na mbwa. Ila sana sana mbwa. Mbwa ni rafiki sana mbwa. Naweza taka zungumza naye mbwa. Eeii mbwa ana kulinda. Mbua ni rafiki. Mbwa mnabonga. Kabisa mbwa ni kampani mzuri. Kuliko hata binadamu. Natania, lakili awe mbwa nzuri. Nawapenda.

Kwa mazingira nayo ishi kwa sasa, uki nikitazama nje ya dirisha langu hapa, nachokutana nacho ni nyumba, majengu, ya majirani. Ndo nnazo zio na nyumba za majirani. Lakiniii, napenda kutazama dirisha ni napukua ofisini. Dirisha la ofisini, madirisha lako ofisini, ukitazama anji, unakutana na mandharimiti, ya ni uhalisia, unaona uotu asili, na ile inakufanya una inanifanyanga nakuwa na tafakari vitu vingi, natafakari nikiona uoto asili, natafakari kuishi mazingira ya uoto asili, kuwa na eneo langu mwenyewe, ambalo litakuwa na hali. Ya vitu tofauti tofauti, kwa maana kwamba mifugo, niwe na eneo kwa ajili ya kilimo, niwe na eneo kwa ajili ya usimamizi wa mambo mbalimbali, yaani miradi mbalimbali. Dirisha la ofisini, madirisha lako ofisini, ukitazama anji, unakutana na mandharimiti, ya ni uhalisia, unaona uotu asili, na ile inakufanya una ivo, ni vitu ambavyo huwa navitafakari. Ninapotazama dirisha. Hasa, ninapokuwa natazamani dirishani kupitia. Ninapokuwa mazingira ya ofisini kazini. Lakini kitu ambacho napenda kibadilike. Katika msimu, mimi napenda tu mandhari ya hii hali ya hewa ya sasa. Yaani isibadilike na ikitokea. Yaani hali inapokuja ile ya msimu wa joto, vile mimea inavyokuwa imebadilika rangi, inakuwa na hali fulani ya kuungua, inakuwanga siyo mzuri. Huwa napenda situation hali ya hii ya hewa ya hali ya mvua mvua ambao ni ukijani. Ukijani fulani hii mzuri unafutia kiukweli kwenye macho. Na sio tu kwenye macho ata kwenye akili. Tizama rangi ya kijani ya mimea inaleta picha nzuri, inaleta hali ya uhai. Yaani unahisi uhai. Kama jani linastawi, linakuwa na afya ya uhai. Basi hata sisi binadamu tunakuwa katika hali ya uhai zaidi. Kwa sababu tunaishi kutegemea majani. Tunaishi kutegemea mimea. Mimea ndo inatuweka sisi tuendelee kuishi.

Katika ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni katika sekta ya kilimo. Natamani niwe hodari katika anga hiyo. Sekta ya kilimo nikimanisha masuala ya ulimaji wenyewe wa mazao ufugaji katika ulimaji wa mazao, mazao ya aina yote. Nikisema ufugaji ufugaji ya aina yote. Sijui ngo'mbe, maswala ya kuku, sijui batamzinga, kondoo ngurue, samaki. Yani natamaniwe hodari katika swala hili, lakilimo na ufugaji.

Maoni mtandaoni ndiyo napenda kusoma kwa sababu mengine yanakuongezea maarifa, mengine yanafurahisha, mengine yanakupa nguvu hasi kwa hiyo huwa mimi naenda na yale ambayo yanayonipa nguvu chanya na yananifurahisha ndiyo napenda kusoma ili niweze kupata hizo kupitia hayo.

Ki uhalisia, napenda, lakini bado sijawa na umiliki wakifaa ambacho, yaani gari ambayo namiliki mwenyewe ambayo nitakuwa naendesha mwenyewe na safiri mwenyewe hakunanga GPS. Lakini nikiwa kwenye usafiri wa public, usafiri wa jamii, ndio, huwa napenda kutazama ramani, kujua mazingira niliopo ni, ni wapi. Mchunguzi kwa wanaopenda kuchunguza mazingira kwa asili mia kubwa.

Majira ambayo na yapenda ni majira ya masika kwa sababu masika ni ambapo ni kipindi ambacho hata mimea huwa inafuraha unavyoona mimea inachipuka ukijani unazidi unapendeza yani mazingira yanapendeza kunapo kuwa na ukijani kwa hiyo masika hivyo na shughuli nazo zipenda kipindi cha masika ni kilimo na penda kilimo ingawa kilimo ingawa kwa sasa niko katika mazingira ambayo si rafiki kwangu kwa maana kwamba sina sina ivyo vitu yani siko karibu na mazingira ambayo naweza nikafanya ivyo vitu kwa hiyo inanipea ugumu kwa sasa lakini katika kipindi cha masika haa mazingira uwaga yanakua matamu sana.

Siku pekee ambazo napenda kwenda madukani ni siku ambazo ni za weekends. Eh weekends ndo huwaga napenda kwenda madukani. Na hapo ni pale tu kama kuna mahitaji yamenipungukia nyumbani. Baas. Nje ya hapo hakuna ni weekend pekee yake.

Vitisho vya mtandaoni kujilinda kwake ni kuangalia maudhui ambayo ninayatoa yawe tu ni mazuri ambayo hayakinzani na utamaduni wetu kwa hiyo, ni swala la maudhui tu ambayo na yatoa.

Naamna ya kushiriki katika jamii ni pale jamii inakuhitaji. Inaponihitaji, basi nashiriki kwa namna moja au nyingine kwenye maswala ya shughuli, za furaha, huzuni. Tunashirikiana. Kwaivo ni pale, inapobidi, ninapohitajika. Natokeza kwaivo maswala ya kijamii nashiriki vizuri tu.

Habari mtandaoni mara nyingi huwa nazisoma kupitia Facebook baada ya hapo nikikutana nazo kule na hapo facebook nakutana na BBC na DW nikizikuta kule, mwisho wa siku naenda kuzitafuta moja kwa moja YouTube kwa hiyo njia ya pekee huwa anatumia hiyo nimefollow baadhi ya shirika za kihabari zinazotoa taarifa kwa hivyo nakutana nazo kule kama ni nini kwanza ukilinki tu yenyewe pale inakupileka moja kwa moja kwenye habari husika wakati mwingine unazisomea pale moja kwa moja wakati mwingine unaamua kwenda youtube moja kwa moja kuzisikiliza kwa kina. Ndivyo ninavyofanya.

Simu yangu zaidi zaidi natumia kwa ajili ya mawasiliano lakini pia kuna baadhi ya kazi ambazo nazifanya kwa kupitia simu kama vile kuandaa taarifa fulani, kutuma taarifa, yaani kuchukua taarifa sehemu fulani, kuzingiza kwenye simu alafu kuzituma. Hivo kupeana habari, kwa njia na ni ya WhatsApp. Simu kubwa ni mawasiliano. Mawasiliano, halafu pia burudani kidogo. Kuperuzi. Na kaunti zote za furaha furaha. Ziko kwenye simu kwa hiyo matumizia yake ndo haya.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, ndiyo. Endapo tu, nipo katika hali ya njaa sana, alafu ndo hivyo. Maanake njaa za wengine hapa kama mie. Hadi natetemeka yaani, nikishikwa njaa lazima nitetemeke, mwili una shake kwa chakula cha haraka, hapo ndo msaada pekee katika hilo. Napenda.

Uwezo pekee ambao ningependa kuwa nao, ni ule wa kujisimamia. Kujisimamia mwenyewe, kuwa na, yaani unao uchumi ulio simama. Kiasi kwamba, nakuwa na uwezo wa kusupport wahitaji. So hivi sasa, mtu unapigiwa simu, mtu anauhitaji huko. Bado na mwenyewe, bado huko unajikongoja kwa hiyo. Ni uwezo wa kujisimamia na kuweza kutoa support kwa wale wanaohitaji. Huo ndo ninao tamani kuwa nao.

Mafanikio ya binafsi nayothamini kazini, ni kwamba kupitia mazingira ya kazini pale, yamenifanya nijitambue zaidi. Nitambue mimi ni nani, na ninataka nini. Mazingira yamenileta kwenye ulimwengu wa kutambua na kujua, kwamba katika ulimwengu huu, grace, unataka nini.

Unapokuws na furaha kuwa nyumbani, unafanya nini? Unapo furaha kuwa nyumbani, nasikirila mziki kikweli nafurahia mrindimo wa vyombo, ambavo vimechanganya, mpaka ikatokea ule mziki. Ndyo hicho tunachofanya. Nasikirila, nacheza.

Hili swali tamu sana sifa muhimu kwa kiongozi mzuri, kwanza kiongozi msikivu. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa msikivu kwa kweli. Asikilize vizuri lakini pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa mchambuzi. Kwamba si kila neno analoambiwa ndo analibeba kama lilivyo, hapana, anapoambiwa jambo, analifanyia utafiti, analichunguza, analichambua, ndipo analifanyia mwafaka, yaani analitolea mrejesho. Pia kiongozi mzuri ni yule anafanya utekelezaji, wa jambo analokuwa amefikishiwa, changamoto anayokuwa amefikishiwa, anaitafutia na majibu na anaitatua. Pia sifa ya kiongozi mzuri, kiongozi mzuri ya ana sifa nyingi sana lakini kuu ni hizo naona kuwa msikivu, kuwasikiliza wenzake, timu yake. Kuchuja mambo na kutoa maamuzi kwa kutafakari si kukurupuka alafu mengine yote ndio yanakuja yanajazia lakini hayo makuu matatu ni ya muhimu kwa kiongozi bora.

Mazingira ya kazi nnaopendelea zaidi ni yale ambayo, na utulivu, na ni salama, ni salama kwa mfanya kazi kwa maana kwamba ni mazingira ambayo unakuta, unajaaliwa yani, wanakujali kwa kila namna. Kwa kila, wanangalia afya ya mfanya kazi wao, wanatoa ushirikiano kwa mfanya kazi, kwamba kuna jambo fulani linatakiwa litatuliwe basi linashikiliwa bango na linafanyiwa kazi kwa wakati. Na pia ushirikiano mzuri, na pia kuwe na zile, zile nini? Zile ramsha ramsha, yaani tunaziita, kwa kingereza naisema ni motivation. Yaani unatoa zawadi kwa mtu anayefanya vizuri, yaani unamtia moyo, kutiana moyo katika utendaji kazi. Basi, iyo inaleta mazingira kuwa mazuri zaidi, kwa mimi navyoona.

Mi kiukweli hamna jukumu ninalopenda zaidi kazi ni zaidi ya lile ambalo liko ndani ya uwezo wangu kwa maana ya kwamba lile jambo ambalo nimelisomea. Nimesoma maswala ya IT basi nipe jukumu linalo husiana na IT. Yani nitalifanya kwa ubora zaidi yani ninapenda sana kufanya kitu ambacho nimekipitia. Kwa sababu najua nikifanya kitu ambacho nimekipitia nakifanya kwa ubora wa hali ya juu kupita maelezo.

Kila siku, so tu nimewai fikiria, kila siku nafikiria namna kuanzisha biyashara yangu. Ingawa nimeanzisha hii kwa udogo ya uzaji wa asali, lakini nataka iwe. Yaani iwe ni biashara mtambuka, kwa maana ya kwamba iwe ni kubwa kiasi kwamba nitambulike. Si tu mkoa wa mbeya hapa ninapoishi bali kimataifa zaidi na nipate mbinu zaidi zaupataji wa ulinaji wa asali kwa wingi kutoka kwa watabora. Maana asali ya kule ni nzuri zaidi na nipate watu waaminifu ambao watakuwa wananiletea asali ilio nzuri. Ilio yenyewe, ile yenyewe bila kuichakachua, isiochakachuliwa. Kwa hiyo, kila siku nafikiri kuhusiana na biashara. Kila siku sio tu kwa ufogi ni kwa ukubwa kwa upana wa hali ya juu.

Kwa jioni, asilimia kubwa huwa kama sitachemsha mayai basi huwa nakula matunda sababu nitakata parachichi, ndizi, ntakula. Basi, jioni yangu itakuwa imeisha kwa namna iyo.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kwenye swala la kutoa faraja au kumtia moyo mtu, inategemeana na hali ambao anaipitia. Kama ni swala la kazi ngumu, basi, nitamtia moyo kwa kumsaidia ile kazi ili tuweze kuifanya na kuimaliza kwa haraka. Lakini kama ni maswala ya kiuchumi, tunaangalia. Kama naweza kujikuna, kuweza kulitatua lile changamoto, basi nitamsaidia katika hilo. Lakini kama ni maswala ya kihisia, basi nitazungumza naye kuhusiana na hilo jambo, na kuweza kumfariji namna ya kukabiliana nalo. Ya, ndivyo ninavyofanya.

Kwenye upenda wakuandika au kuongea, ni bora kuzungumza zaidi kuliko kuandika. Mi napenda zaidi kuongea. Ingawa vyote, naona viko sawa, uwezo wa kuandika ninao, ninao uwezo wa kuandika na kuongea papo hapo. Lakini zaidi zaidi, napenda kuzungumza siku hizi. Siku za nyuma nilikuwa napenda zaidi kuandika kuliko kuzungumza. Ila siku hizi nimejikuta napenda zaidi kuongea kuliko kuandika.

Aise, kwa swala la marafiki wapya, wa zamani tu sina mpaka sasa, marafiki wa zamani tu sina, niko kwenye hali ya kutokuwa na imani sana na marafiki, na hii inachangia labda na mambo ambayo tu nilikutana nayo wakati ninao hao marafiki, kwa hii imenipelekea sasa hivi sina imani sana na marafiki, kwa hiyo hata kutengeneza marafiki wapya, yaani swala la marafiki naona kama ni jambo zito kwangu kwa maana ya kwamba urafiki nauchukulia kama ni gharama kubwa sana maana rafiki ni mtu ambaye anatakiwa akufahamu kiundani zaidi sasa mimi nitoe undani wangu kwa mtu. Binadamu, kesho akikugeuka anayamwaga mambo yako hadharani hapana. Kwa hiyo kwa marafiki mapya sifanyi, sifanyi marafiki wapya kwa sasa sifanyi, labda kwa baadaye, labda aje mtu anibadilishe hiyo, hiyo nadharia nilionayo mpaka sasa.

Mimi kwa kweli, kwa upande wa viatu, inategemea na ninavyokuwa. Yaani, inategemea na siku hiyo, nimeamka aje. Lakini viatu mi napenda raba. Lakini pia napenda viatu vya juu kidogo. Ni vya mchuchumio tunaita. Vya kidada. Pia napenda sendo. Viatu vya aina ya sendo. Ama raba, viatu aina hizi napenda kwa sababu wakati mwingine napenda kuonekana kama msichana. Wakati mwingine napenda kuonekana kama dada mkaidi hivi namna fulani. Wakati mwingine napenda kuonekana binti. Mstaarabu sana yaani. Oh, hivo. Aina ya viatu navyopenda ni hivyo mchanganyiko. Kwa sababu hata mavazi yangu huwa ni ya mchanganyiko kwa hivyo. Najikuta navaa ki mchanganyiko wakati mwingine.

Kwa mimi ninapotaka kustarehe, huwa najiandalia mazingira mazuri nyumbani kwangu. Mazingira yanakuwa mazuri, alafu naandaa chakula kizuri. Yaani ambacho sijai kukipika. Basi, nitaingia mtandaoni, nitajifunza, nitapika chakula kitamu, ntakula. Hivo. Mbali na hapo, kabla ya kupata hicho chakula, nahakikisha nimeenda kujifanyia manunuzi ya vitu ambavyo. Ninavipenda na natamani kuwa navyo wakati huo kwaivo nitafanya manunuzi, baada ya kufanya manunuzi nitarejea nyumbani nitapika chakula kitamu na siku yangu itakuwa imeisha ivo. Kwaivo starehe yangu iko apo kwenye manunuzi na kujipikia chakula kitamu. Baas.

Ucheshi. Tabia pekee ninayoipenda kwa watu wengine ni ucheshi. Mtu akiwa mcheshi. Najikuta tu. Nimedumkia kwake. Napenda sana ucheshi mtu akiwa ucheshi kanimaliza lakini kwa wadada. Kwa wadada. Tabia ninayoipenda kwa wadada. Mdada akiwa anajiheshima. Afa akiwa anajielewa. Basi. Napenda zaidi nikiona hiyo tabia kwa wadada. Kwa wakaka awe mcheshi. Ila asivuke mipaka. Awe mcheshi tu.

Njia pekee ambao nayopendelea kujifunza mambo mapya ni kupitia mtu. Yani nikiona mtu kafanya kitu, basi natamani yule mtu anifundishe. Hiyo ni njia moja ya kwanza. Lakini ukiachilia hiyo, kama mtu yule yuko mbali, basi nitangia kwenye mitandao ya jamii, ili niweze kujifunza zaidi juu ya lile jamba jipya ambalo nimeliona kwa mtu fulani, au nimelisikia sehemu fulani. Ndio njia pekee nazozitumia za sasa.

Unapenda kuvaa kofia? Ndiyo, tena ndiyo ya herufi kubwa. Kofia napenda sana kuvaa iwe kofia ya aina gani ya aina gani. Minapenda kuvaa kofia kwa sababu huwa zina nipa zina nipa nini ile ujasiri zaidi nikivaa kofia. Pili zina nikinga na juwa nina matatizo ya juwa likinipiga tu kwenye uso wangu ngozi yangu inaharibika sana. Tatu, kofia, zinanifanya, nipendeze, kofia na penda kuvaa, na penda sana.

Swali zuri sana. Kujifunza kupigia gitaa. Ndiyo, nimewahi, lakini sio kufundishwa na mwalimu moja kwa moja hapana. Ni hivi, kanisani tu huko kwenye mazoezi ya kwaya. Kwa hivyo na muda wa mazoezi kabla hujaanza. Nakuta nimewahi kufika kanisani basi nitachukua gitaa nitaanza kupiga. Kuna wakati mwingine nilikuwa naishi karibu na mtu mwenye gitaa kwao nilikuwa nalichukua tu. Nimekaa sehemu nimetulia niko napiga. Ni kwa njia hizo ila natamani watoto wangu kwa baadae waje kuwa wapiga vyombo wazuri sana.

Ratiba ya kazi zangu kwa siku inategemeana na siku husika kwa kweli. Sina ratiba rasimi ya kazi zangu. Inategemeana na siku husika. Ukikutana na majukumu yako hivi, basi unayapangia mpango mkakati kwamba niyafanyaje, ili niweze kuyamaliza na siku nyingine. Iwe nako imepita kihivo huu ndo mpango mkakati.

Kinywaji cha baridi, ninacho penda baridi, kinywaji cha baridi, pepsi, pepsi, pepsi, pepsi diet labda pepsi, pepsi, peke yake. Kinywaji chake cha baridi ambacho napenda. Na icho, nikipate baada ya kula chakula chenye mafuta basi, nitatumia pepsi baridi.

Aina ya filamu ninazo zipenda kiukweli za kutisha zenye hali ya kutisha tisha. Halafu naza kupigiana sana. Kutoana toana damu. Nani hizo napenda sana kuziangalia. Ingawa zina nitesa wakati mwingine. Yani ata ukilala unajikuta unaota tu ndoto za namna hiyo. Lakini ndio filamu ambazo kama vile ndio nzuri kwangu. Zenye kutisha tisha.

Kiukweli kwa sasa niko kwenye mazingira ya upangaji na nyumba za kupanga kwa mazingira haya sio rahisi kuwa na aina hio ya ufugaji. Lakini ndio ninao ndege wa kufugwa. Ninao ambapo nimemwomba rafiki yangu mmoja. Ndo si rafiki kivile najaribu kutengeneza urafiki kwa namna moja au nyingine kwa nimechukua ndege wangu, nimepatia yeye kwa niko nafugia kwake kwa ajili ya mazingira lakini kwa hapa nilipo ingawa nipo napambana hivi nipate eneo langu ili niwe nafuga mwenyewe nikitoka hivi nawaona wananipaga bashasha zaidi nikiwa naona kuliko kupewa taarifa wale ndege wako hivi saa hizi, saa hizi imekua hivi vile vile, imeenda vile, imerudi vile inafurahisha zaidi nikiona wako karibu zaidi.

Ziwa tayari. Nimetembelea ziwa. Ziwa nimewahi kutembelea. Ziwa Victoria kwa uchache. Sio kwa ukubwa wake. Kwa uchache. Ziwa Victoria ni kubwa sana. Ila natamani nilitembelee kwa ukubwa zaidi. Niende mpaka kule lilipoishia kama liko Uganda nifike mbaka ncha ya Uganda, nifike mbaka ncha ya Kenya, nifike mbaka ncha ya wapi huko. Nione lilipoishia.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ni vile baba alivokuwa ananijali zaidi wakati niko mtoto. Kuenda shule ananibeba ata nibeba mabegani, mpaka shule, nyumbani mda wa kurudi atanibeba, kama kachoka basi ataagiza taksi, ipate kunibeba mpaka nyumbani. Alikuwa hapendi nitembee kwa sababu nilikuwa na changamoto kidogo na jua, jua lilikuwa likinipiga sana basi, nitaumwa kichwa na damu zitaanza kutoka puani.

Kwa kujianda kwa mkutano cha kwanza ni mwonekano, yaani huwa nahakikisha mwonekano wangu upo, yaani asilimia mia mia, mia ya mia pili kama ni mkutano wa kujifunza jambo fulani nitahakikisha nimebeba kitabu kwa ajili ya kuchukua nukuu.

Kwenye kupiga picha mara ngapi, inategemeana na wateja usiku husika. Hata kama wako mia, mimi nitapiga picha mara mia. Sina idadi kamili kwamba huwa napiga picha mara ngapi, lakini inategemeana na wahitaji wakati huo.

Kwenye swala la kipawa, nilicho nacho. Kipawa peke, nilicho nacho. I say. I say, ni cha kutafakari labda. Na kukamata uongo wa mtu. Sasa mimi mtu akinidangaya moja kwa moja mimi huwa najua na kingine ni cha kusoma mtu. Kipawa cha kusoma mtu, kumjua, tabia yake. Ni dakika chaache sana. Kwa hiyo, nahisi serikali ingenufaika sana kama ingitumia kipawa changu. Ya maswala ya upelelezi.

Utendaji hapa sijaelewa ulikuwa unamaanisha nini, lakini utendaji kwa namna ipi, yaani kama ni utendaji kwa namna ya kazi, mimi nikipima utendaji wangu kazi ni mzuri, kwa sababu huwa nazingatia kilichonipeleka katika eneo la kazi. Kwamba kuna kazi fulani natakiwa kufanikisha kwa hiyo siku. Basi nitahakikisha nimeimaliza ndipo nipate kuhundoka kurudi nyumbani. Hata kama muda wa kazi umeisha lakini ile kazi haijaisha. Nitahakikisha nimeimaliza. Ndipo nitoke maeneo ya kazi.